Ninaifadhi data yangu kwa njia iliopangwa na yenye nidhamu kwa sababu na amini data ni mali muhimu sana katika maisha ya sasa. Kwanza, ninaifadhi data yangu nyingi kwa njia kidigitali. Asa kwenye vifaa binafsi kama simu yangu na kompyuta mpakato. Vifaa hivi, ndivyo vinavyo tumia kila siku kusoma, kufanya kazi, kuwasiliana na kupanga maisha yangu. Kwa hiyo, nilazima viwe na tarifa zangu muhimu. Hata hivyo, situmii vifaa hivi bila mpango. Ninahakika ya kupanga faili zangu vizuri katika mafolder tufauti ili nisichanganyikiwe. Kwa mfano, nina mafolder ya masomo, kazi binafsi, nyaraka muhimu, picha na mingineyo. Hii inanisaidia kupata kitu chochote kwa haraka bila kupoteza muda. Mbali na kuifadhi data kwenye, vifaa binafsi, ninatumia sana ifadhi za mtandaoni. Hii kwa sababu, ninamini, ni hatari sana kutegemea kifaa kimoja peke. Simu inaweza kupotea, kuibiwa au kuharibika na kompyuta inaweza kuharibika gafla. Kwa kutumia hifadhi za mtandaoni kama Google Drive Au huduma nyingine zinazo fanana ninauhakika kwamba hata kama ni kifaa changu kitapotea data yangu bado iko salama. Na naweza kuipata popote nilipo mradi tu nina internet. Kwa maoni yangu, mtu yeyote anayechukulia data yake kwa uzito lazima atumie cloud storage kutofanya hivi ni uzembe na uwazi. Pia nazingatia sana usalama wa data nayoifadhi. Siwekangi tu data yangu popote bila kufikiria. Na tengeneza, nyuila, imara na tofauti kwa account mbalimbali. Na najitahidi kutozitumia nyuila zile zile kila mahali. Najua watu wengine hupuuza hili. Lakini kweli ni kwamba wizi wa data ni tatizo kubwa sana kila siku. Mimi binafsi na amini ni bora kutumia dakika chache kutengeneza nyuila nzuri kuliko kupoteza taarifa muhimu au hata pesa kwa sababu ya uzembe. Pale inapowezekana, natumia pia udhibitishaji wa hatua mbili. Ili kuongeza salama. Kwa data muhimu sana, vieti vitambulisho, mikataba au nyaraka za masomo, siishi tu kwenye ifadhi ya kidigitalia. Nahakikisha pia nina nakala halisi. Ambazo ntaziifadhi mahali salama nyumbani. Hili ni kwa sababu naamini teknolojia ni nzuri lakini si kamilifu. Umeme unaweza kukatika, akaunti inaweza kufungwa au mfumo unaweza kushindwa. Kuwa na nakala ya karatasi ni kama bima. Inaweza isitumike kila siku lakini ikiitajika inaokoa sana. Kwa mtazamo wangu, mtu anaye ifadhi data muhimu kidijitalia peke bila ya nakala ya ziyada anajiweka kwenye hatari isiyo ya lazima. Zaidi ya hilo, nina utaratibu wa kusafisha data yangu mara kwa mara. Siweki kila kitu bila mpangilio kwa miaka mingi, nikiangalia faili ambazo sizi hitaji tena nazifuta au nazihamisha kwenye ifadhi ya muda mrefu. Hii inanisaidia kupunguza msongamano wa data na pia kunifanya niwe na udhibiti mzuri wa taarifa zangu. Kwa maoni yangu kuhifadhi data siyo tu kuhusu kuwa na nafsi ya kutosha bali ni kuhusu kuwa na data sahihi iliopangwa na yenye maana. Kwa jumla nahifadhi data yangu kwa mchanganyiko wa njia. Kufa binafsi, hifadhi za mtandaoni nakala halisi za karatasi. Naamu.